Ushauri wa kwanza ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu na bidii. Kwanza, kazi ni hatua muhimu sana katika maisha, na mara nyingi huja na changamoto nyingi. Ni muhimu kufika kazini kwa wakati, kuheshimu majukumu uliyopewa na kufanya kazi kwa moyo wote, hata kama kazi inaonekana kuwa ngumu au ndogo. Nidhamu hujenga imani katika kati yako na waajiri au wakubwa wako. Ushauri wa pili ni kuwa tayari kujifunza kila wakati. Mwanzoni mwa kazi, mtu anaweza asijue kila kitu, na hilo ni jambo la kawaida. Ni vyema kuuliza maswali, kusikiliza ushauri wa mwenzako na kukubali kurekebishwa unapokosea. Kujifunza kutoka kwa wengine, kutasaidia kukua haraka na kuboresha ujuzi wako. Pia ningeshauri mtu anayeanza kazi awe na uvumilivu na subira. Mafanikio hayaji mara moja. Kuna nyakati ambapo mambo yataonekana kwenda polepole au juhudi zako hazitatambuliwa haraka. Katika hali kama hizo, ni muhimu kutokata tamaa bali kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuamini mchakato. Ushauri mwingine muhimu ni kuwa na mawasiliano mazuri. Kujua kuwasiliana kwa heshima na uwazi na wakubwa, wenzako na hata wateja ni jambo la msingi. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migogoro, kujenga uhusiano mzuri kazini na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi. Mwisho, ningependa kumshauri mtu anayeanza kazi ajithamini na awe mwadilifu. Usikubali kufanya mambo yanayokiuka maadili yako. Kuwa mwaminifu, mkweli na mwenye heshima katika kila unachofanya. Sifa njema ni mtaji mkubwa sana katika safari ya kazi. Inaweza kukufungulia fursa nyingi nzuri siku za usoni.